Je, unapenda asali? Ndiyo mimi napenda asali sana asali huwa na ladha nzuri sana ambayo hupendeza sana. Asali pia naitumia kutengenezea dawa za kienyeji ambazo hutibu magonjwa mbalimbali. Asali pia hutumika kutengeneza pombe za kienyeji ambazo hukuwa ni tamu sana na hazina kemikali yoyote.

Rafiki yangu wa karibu sana ni rafiki wa kiume ambaye namdhamini sana. Rafiki yangu hunisaidia sana wakati nikona shida yeyote ama matatizo ya kifedha ama usaidizi wowote ule. Rafiki yangu hukuwepo wakati wa shida na wakati wa furaha.

Mimi napenda mahali pa kimya mahali pakimya pasipo na kelele ni mahali ambapo mtu anaweza kutulia na pia kupunguza mawazo mengi. Mahali pasipo na kelele pia humpa mtu amani na kuweza kufikiria. Kuhusu mambo mengi bila kusumbuliwa na kitu chochote kile.

Unafanya nini kueka afya nzuri? Mimi nakula mara tatu kwa siku na nahakikisha chakula ambacho ninachokila kila siku kina virutubisho vyote vinavyo hitajika. Pia mimi hukunywa maji lita mbili kwa siku na pia mimi huenda mazoezini kila siku kwa lisaa limoja mfululizo diposa kueka afya nzuri.

Unatumia muda wako wa bure vipi? Mimi hutumia muda wangu wa bure kutembea na kujivinjari kwa maeneo ambayo yana vitu vya kitamaduni ndiposa mimi kusoma vitu vipya na vilivyo kuwepo ambavyo visipo kuwepo kwa maisha ya sasa hivi. Mimi pia hupenda kuogelea wakati wangu wa bure na pia mimi hupenda kusoma vitabu.

Ndiyo, mimi napenda mvua sana. Mvua husaidia kukuza mimea ambayo ambayo hutusaidia katika mashamba yetu na kukuza mimea ambayo hutusaidia kulisha na pia ukuza mazingira ambayo ambayo husaidia katika ushiriki kushiriki, husaidia katika maisha ya binadamu na mvua pia hupunguza hali mbaya ya hewa.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Mimi ninapenda kutumia muda wangu na familia yangu. Kuongea na kujadiliana jinsi tutakavyo ipeleka familia yetu mbele na kuelewana kifamilia na kufanya michango ya familia ndiposa kuweka familia yetu pamoja.

Ndiyo nimi napenda kununua vitu mtandaoni nimi uhisi kuwa kununua vitu mtandaoni ndiyo njia rahisi ya kununua vitu. Mtandaoni pia unaweza kuchagua aina zote za vitu unavyo vitaka bila kukosa kitu chochote, mtandao huwa na vitu vya aina yote kulinganisha na duka za kawaida ambazo maramingi utakosa vitu ambavyo unataka kuvinunua.

Mimi napenda kwenda madukani wakati wa jioni. Wakati wa jioni maduka mengi hayakuwangi na msongamano wa watu na pia. Wakati wa jioni maduka huuza vitu kwa bei nafuu ambayo kila mtu anaweza kupata, anaweza kupata, kununua vitu kwa bei ya kawaida kabisa.

Unafanya nini wakati wa msongo kazini? Mimi wakati wa msongo kazini mimi hutia. Mimi hutia bidii sana ndiposa kukamilisha kazi niliopewa na pia mimi huongeza masaa yangu ya kazi ilhali hakuna malipo ya kuongezwa bali mimi huongeza masaa yangu ndiposa kuhakikisha kazi yangu, ipo sawa kabisa.

Mimi napenda chakula chenye ladha ya pilipili ambayo mimi uhisi ikiwa tamu sana. Mimi napenda ladha ya pilipili sana ndiposa chakula mimi huvutiwa na chakula chochote chenye ladha ya pilipili.

Ndiyo, mimi natumia mfumo wa usalama wa vidole kupitia mfumo wa usalama wa vidole unaweza kuweka vitu vyako vya dhamana sana kwa sababu mfumo huu unaweza kulinda vitu kwa sababu hakuna mtu aliye na vidole vilivyofanana na vya mwenzake ndiposa mfumo huu huweza kulindia mtu usalama wa mali yake.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako? Mimi nataka kuwa bora kabisa katika kazi yangu. Nataka kuwa na mamlaka yaliyo juu sana katika kazi yangu, ili niiboreshe kazi yangu zaidi. Na kuonyesha na kufurahisha bosi aliye niajiri.

Mwaka mpya na husherehekea kwa kupiga vilipuzi vinavyo toa rangi na pia mimi huenda kutembea kwa nchi tofauti zenye maendeleo mengi ndiposa kujivinjari. Mwaka mpya pia mimi hupenda kula vyakula aina tofauti tofauti. Kutoka kwa jamii tofauti tofauti ndiposa kugundua vitu vipya na mambo mapya.

Ndiyo, mimi napenda kuvaa kofia. Mimi napenda kofia sana hasa kofia inayofunika kichwa, chote, ndiposa, kujikinga na baridi. Mimi pia nikiwa nimevaa kofia huhisi nimestareheka sana. Pia kofia naitumia kwa mara nyingi kujikinga kutokana na jua kali.

Mwezi gani wa mwaka unapenda zaidi? Mimi naupenda mwezi wa Disemba. Kisa na maana mwezi wa Disemba naupenda kwa sababu una sherehe za nyingi ambazo tunazisherehekea kwa kukamilisha mwaka. Pia mwezi wa Disemba pia huwa na wakati mwingi wa kupumzika ambao, huwa tunapewa ruhusa kutoka kazini ndiposa kupumzika.

Je, wewe ni mtu wa kuchelewa au kuwahi? Mimi ni mtu wa kuwahi. Mimi ni mtu wa kuchukulia kazi yangu kwa umakini sana. Kila wakati ya ambapo, ninahitajika mahali fulani, mimi uwahi mapema sana diposa kulinda kazi yangu na kutekeleza wajibu wangu nliyopewa na mwajiri wangu.

Una mahusiano gani na wazee wako? Mimi nina mahusiano mema na waze wangu ambao mimi huwaonyesha heshima kubwa sana. Ndiposa pia mimi waweze kuniheshimu. Nawaheshimu sana wazee wangu. Na kupitia hiyo, mahusiano yangu na wazee wangu ni mahusiano ambayo ni ya kudumu na ni mahusiano mema.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba. Mimi napenda rangi ya kijani. Rangi ya kijani naipenda sana kwa sababu rangi hii huvutia sana kwa mwonekano wake na pia uthihirisha mambo ya mimea na na pia mambo ya ukulima. Kijani ni rangi ambayo huheshimiwa sana kwa ajili ya mazingira.

Mimi hupanga kazi zangu kwa hupanga wasaidizi wangu na kuzigawa kazi zangu kwa vitengo tofauti tofauti kulingana na masaa na pia wasaidizi wangu wanaonisaidia kazi huwapanga katika hivyo vitengo ndiposa kuboresha kazi yangu na.

Ni malengo gani huna kwa kazi yako mimi kwa kazi yangu malengo ambayo sina ni la kwanza ni lengo la kuiacha kazi yangu, mimi kabisa sina lengo la kuiacha kazi yangu hivi karibuni ilhali kazi hii imenipa mapato mengi sana na kuniwezesha kujikimu katika maisha. La pili ni lengo la kuzembea kazini. Na lengo la kuzembea kazini pia sina kabisa kwenye kazi.

Unawakaribisha wafanyi kazi wapia vipi? Mimi hukaribisha wafanyakazi wapya kwa kuwaelekeza na kuwaonyesha utaratibu wa kufanya kazi na pia kuwajulisha kwa wafanyakazi wenzao ndiposa wakaweze kuelekezwa katika kazi zao za kila siku.

Ndio, mimi hupenda kucheza na watoto. Mimi nina watoto wawili ambao nawapenda sana na pia, napenda kucheza nao sana. Mimi hufurahi wakati ambapo ninaona watoto wakiwa kwenye furaha yao. Mimi kucheza na watoto ni utaratibu wangu wa kila siku. Ambao lazima niukamilishe ndiposa kuwafurahisha watoto wangu.

Ndio mimi napenda kuogelea sana hasa wakati kuna jua kali. Mimi husafiri kuanda kuogelea katika bichi tofauti tofauti na pia mimi huwa na nimejenga swimming pool ya kuwagelea katika nyumba yangu.